Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa njia ya heshima na kujenga. Mazungumzo ya siasa yanasaidia kuelewa yanayoendelea katika nchi na jinsi maamuzi ya viongozi yanayotarajiwa ama yanayotadhiri maisha ya kila siku. Napendelea mjadala unaozingatia hoja si matusi au migawanyiko. Wakati wa mazungumzo, mazuri ya kisiasa, unajifunza mitazamo tofauti, unapanua fikra na unahamasisha kuwajibika kama raia. Kwa ujumla, siasa zinadiliwa kwa busara, zinaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii.

Kazini nashughulikia muda kwa kupanga vipaumbele na ratiba. Kwanza naorodhesha kazi muhimu na kuanza nazo kabla ya zingine. Ninagawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogo ili isiwe ngumu na naweka muda maalumu kwa kila kazi. Pia najitahidi kuepuka usumbufu usio wa lazima na kuchukua mapumziko mafupi ili akili ibaki makini. Kwa njia hii, kazi zinaisha kwa wakati na ubora unabaki mzuri bila presha nyingi.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Ni chakula chepesi na kizuri sana hasaa wakati wa kutazama filamu au kupumzika jioni. Napenda zaidi popcorn zenye chumvi kidogo, nakini wakati mwingine zenye sukari pia hupendeza. Zinakula kirahisi bila kushiba sana. Na pia, zina furaha yake ya kipekee. Unapozisikia, zikilipuka. Kwa ujumla popcorn ni chakula lahisi kinacho ongeza raha wakati wa baridi.

Siku yangu ya kuzaliwa napenda kuisherehekea kwa utulivu na watu wa karibu. Mara nyingi ni familia au marafiki wachache, tukicheka, kusimulia na kula pamoja. Sherehe niliipenda zaidi ni ile tulipokaa nyumbani, tukapika wenyewe na kucheza muziki. Haikuwa kubwa lakini ilikuwa ya moyo. Chakula ninachopenda siku hiyo ni nyama choma na ugali. Halafu keki ya chocolate. Zawadi ninaipenda zaidi ni zaidi si lazima iwe ghali. Napenda kitu chenye maana kama kitabu kizuri ya ujumbe wa dhati. Muhimu ni kumbukumbu na furaha ya pamoja.

Nilizaliwa na kukulia katika mji mdogo tulivu uliyokuwa na watu wenye ukarimu mwingi. Mji huo ulikuwa na soko la asubuhi lenye kelele za wachuuzi na uwanja ambapo watoto tulicheza mpira hadi jioni. Kitu cha kuvutia zaidi kilikuwa ni jinsi kila mtu alimufahamu mwenzake. Hivyo kulikuwa na mshikamano mkubwa. Utoto wangu ulikuwa mzuri na kumbuka kucheza bila wasiwasi kuoga mvua na kula chakula cha nyumbani kilichopikwa kwa upendo. Kinachofanya mji wangu kuwa maalum ni amani na hisia ya nyumbani. Ningependa kurudi pale mara nyingi. Hasa nikihitaji kupumzika akili na kukumbuka niliko toka.

Wakati wa baridi kali, napenda kubaki joto ndani ya nyumba. Nafunga nguo nzito kama koti, glovu na kofia na mara nyingine hutumia blanketi ili kuwa joto. Napenda kunywaa chai au kahawa moto ili mwili upate joto haraka. Pia wakati mwingine, napendelea kusoma kitabu cha kutazama filamu ili kupumzika ndani. Badala ya kutoka nje, baridi kali hufanya niwe makini na afya. Huwakikisho mikono na miguu inabaki moto na pia kujaribu kushirikiana na familia au marafiki ndani ya joto.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunipa furaha na hunisaidia kupunguza mawazo. Hasa nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki wa karibu. Si lazima niimbe kitaalamu, lakini kuimba wimbo ni naupenda hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Mara nyingi, kuimba nyimbo za bongo au nyimbo za zamani, ama pia nyimbo za taarabu. Hasa nikiwa na furaha au nataka kubadilisha hali ya moyo. Kuimba ni njia rahisi ya kujieleza na kujipa raha.

Sababu ni kwamba luga hii inatamaduni tajiri nyuma yake. Maandiko ya kipekee na inaweza kunisaidia kuelewa filamu anime na historia ya Japan vizuri zaidi. Pia kujua ki Japani kunanifanya niwe na fursa ya kuwasilina na watu tofauti na kupata uzoefu mpya wakitamaduni. Luha mpya hupanua akili, ufanya mawazo yako yawe makubwa na huongeza ujasiri wa kuzungunza na watu wa mataifa mengine.

Najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuwasikiliza, kuheshimiana na kushirikiana. Kwanza najitahidi kuelewa mawazo yao na kuona jinsi ya kusaidia bila kushinikiza. Pia nakusanya mawazo kwa pamoja wakati wa kupanga kazi na kushirikiana kutatua matatizo badala ya kulaumiana. Mara nyingine tunapumzika kidogo pamoja kucheka au kushirikiana kwenye hafla ndogo ndogo za ofisi. Jambo linaloongeza urafiki. Njia hii hufanya mahusiano kuwa dhabiti ya heshima na yanayosaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole. Ni njia rahisi na salama ya kulinda simu u kompyuta thidi ya watu wa sio athirishwa. Inafanya maisha kuwa rahisi kwani si lazima kukumbuka neno siri mrefu kila wakati. Na inaharakisha data yangu na pia ninaharakisha na ninahakikisha data yangu ni salama. Pia mfuko huu unarahisisha kufungua vifaa haraka kuliko kuingiza nemba au nenosiri na unasaidia kulinda faraga yangu. Kwa kweli, ni chaguo bora kwa usalama wa kila siku.

Nimejaribu sushi ya kichapani. Ni chakula tofauti sana na kile tunachokula kawaida kwa sababu kinatumia samaki gafi wali na baadhi ya mboga au mchuzi maalumu. Nilipokula mara ya kwanza, ilikuwa ya kushangaza, kwa ladha na muundo, lakini pia ilikuwa ya kufurahisha kujaribu kitu kipya. Sushi inafundisha kuthamini vyakula vya tamaduni nyingine na inakuza moyo wa kuwa tayari kujaribu mambo mapya bila hofu.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti. Inanisaidia sana pale mikono inapokuwa na kazi au ninapotaka maelezo kwa haraka. Kwa mfano, naweza kuamuru simu kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi au kuuliza taarifa bila kuandika. Pia kutumia sauti kusikiliza ramani, muziki au kueka vikumbusho. Teknolojia hii inaokoa muda, inapunguza uchovu na inafanya matumizi ya vifaa kuwa rahisi zaidi. Hasaa ukiwa unaendesha gari au unapika.

Ndiyo na kumbuka mwalimu wangu wa kiswahili. Alikuwa mwalimu mwenye uvumilivu, mwenye ufahamu mkubwa na aliweza kufundisha kwanjia ya kufurahisha. Kila darasa tulipokuwa nae lilikuwa na maswali ya kufikiria na kufikirisha. Michezo ya lugha na mazoezi ya kuandika ambayo ya linifundishasitu kiswahili. Bali pia nidhamu na kujitolea. Alinifanya nijisikie huru kuuliza maswali bila aibu na kila somoli likuwa fursa ya kujifunza zaidi. Kwa kweli alikuwa mwalimu anaye nipatia msingi mzuri wa taalamu na taalama na heshima kwa walimu wote.

Ndiyo, napenda sanaa sana ya uchoraji na muziki. Uchoraji hunivutia kwa sababu unaonyesha hisia na mawazo bila maneno. Rangi na mistari zinaweza kusimulia hadithi nzima. Muziki nao ni sanaa inayoguza moyo haraka. Wimbo mzuri unaweza kubadilisha hali ya mtu au kumurudisha kwenye kumbukumbu fulani. Napenda sana inayobeba ujumbe wa maisha ya kawaida. Mapambano na matumaini kwa sababu inanifanya nitafakari na kujiona ndani yake. Sanaa nzuri hunifanya nijisikie huru, nifikirie zaidi na kuthamini ubunifu wa binadamu.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano kupanga muda na kushugulikia matatizo. Mawasiliano husaidia kueleza mawazo kwa uwazi na kuelewa wengine vizuri. Kupanga muda kuna hakikisha kazi inafanywa kwa wakati na bila msongamano. Kushugulikia matatizo ni muhimu ili kukubaliana na changamoto kwa busara na haraka. Bila kuadhiri kazi nyingine, pia study za kushirikiana na kufanya kazi kwa timu ni muhimu kwa ni mara nyingi mafanikio hutegemea jinsi unavyo shirikiana na wengine. Study hizi ufanya kazi iwe rahisi, yenye tija na yenye mafanikio.